Napenda kununua viatu zaidi, viatu aina tofauti tofauti. Kisa na maana, mimi ni mtu ambaye napenda kuenda kwenye mazoezi. Na ninapoenda mazoezini kuna viatu ambavyo nafaa kuwa navyo, ambavyo si kama vingine vyovyote. Kwa hivo, napenda kubadilisha ili viwe viatu ambavyo vinalingana na mazoezi ambayo ninayoyafanya.

Mchezo wangu ninaoupenda na ninaopenda kushiriki katika ni mchezo wa ukimbiaji. Napenda mchezo wa ukimbiaji kwa sababu mimi ni mtu ambaye anakimbia. Mimi ni mkimbiji lakini siifanyi kama mchezo mkuu naufanya kwa wakati ambao nina ninajihisi kuenda mazoezini. Na huo ndiyo pia mchezo ambao nafurahia kutazama ni wa mchezo wa ukimbiaji mchezaji ambaye nampenda wa olimpiki ni anaitwa Kipchoge ni mmoja wa wakimbiaji bora na ninahisi vizuri katika michezo ya olimpiki kwa sababu nahisi vizuri nikiona wengine wakipewa dhahabu, kwa kazi ambayo wameifanyia na pia wakifanya kitu ambacho wanapenda. Ni jambo linali ni furahisha zaidi.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda kujaribu hoteli tofauti tofauti na unapata wakati mwingine unaingia hotelini na unapata menu yao haina chakula ambazo umezoea kula kila wakati. Na sasa hivo huwezi kutoka ukaenda hoteli nyingine kutafuta chakula ambacho umekizoea. La hasha, napendelea kujaribu kile ambacho kiko kwenye menu, pia naeza kuulizia nini ambacho imepika chakula hicho. Na unapata wakati mwingine napenda kile chakula zaidi na pia napenda hoteli hiyo kwa sababu iliniwezesha kujua kwamba kuna vyakula tofauti.

Kufua nguo nina kijakazi ambaye ananifulia manguo ninaye pia hufanya kazi za nyumba kwa hivyo yeye hukuja kila siku. Na pia kila siku anapokuja yeye hufua nguo hizo kila siku lakini ni kupenda kwake sikana kwamba nimemshauri kuwa lazima afue kwa kila siku. Yeye anapendelea hivo na pia nafurahia kwa sababu nguo zangu zinapata kuwa safi kila wakati muda wote kuna nguo zangu zote ni safi.

Nina mahusiano mazuri na wazeewangu, kisa na mana mimi ni msichana mtiifu, pia nimeishi nao kwa mudamrefu, pia nikiwa chuokikuu, nilikuwa naenda shuleni, natokea narudi nyumbani. Kwa hivo tulipata mda mwingi wa kujuana, nikiwa utotoni na pia uzeeni, kwa hivo tuliweza kurekebisha mambo ya ambao hatukuyapenda kwa ule mwingine. Kwa hivo naezasema, mahusiani yetu ni mazuri zaidi.

Napenda kuwa mahali ambapo, pametulia, pamenyamaza, pana mandhari mazuri. Pia watu ambao nafaa kuwa, napendelea kuwa nao mahali hapo, ni watu ambao wanongelelea vitu ambavyo vina tukuza kimaisha. Inezakuwa ni biashara, inezakuwa ni kula vizuri, vyakula ambavyo vinatusaidia. Napenda kuwa na wazungumzo ambayo yanani kiri kimaisha, yanani kimu kimaisha, yanani inua kimaisha. Kwa jinsi yoyote ile, napenda kuwa nina jifunza kitu kipya.

Ujuzi ambao nahitaji kuimarisha ni ujuzi wa kutumia rununu yangu kupata pesa kwa sababu kwa muda huu ambao tulio ukifanya kazi ya kuajiriwa, haulipwi pesa ambazo zina maana, pesa ambazo zinakusaidia au pesa ambazo zingekufikisha pahali ambapo unataka kufika miaka ijayo. Kwa hivyo, ningependa kuwa na ujuzi wa kutumia simu yangu kwa njia ambayo inanisaidia kujikimu kimaisha na pia kupata riziki ya kila siku.

Ndiyo, ndiyo, na ninapenda maua sana, na nitatohoa nikisema maua ambayo ninayapenda zaidi, ni maua ya rose, na maua ya, maua ya, yanaitwaje maua haya, ya lotus, naam, au ni maua, ni maua baadhi ya maua ambayo ninapenda, ndio, napenda maua sana, napenda urembo wa maua, yanafanya nyumbani kuna kaa vizuri, kunavutia, na pia napenda ya rangi tofauti, tofauti. Sina rangi ambayo naipenda sana zaidi kushinda nyingini. Bora ni maua naipenda.

Hali ya hewa ninayoipendelea zaidi ni hali ambayo kuna joto kwa sababu kukiwa na joto naweza kulela vizuri bila kutumia sipindi kujifunika kwa blanketi kwa sababu ninahisi joto jingi sana. Hata kukiwa na baridi nikijifunika nahisi uzito, sipindi kuwa na manguo mengi. Pia hali ya joto na inanisaidia kwa sababu nafanya vitu ambayo napenda. Pia nguo zangu nyingi ambazo nimezinunua, ni nguo ambazo zinapendelea wakuvaliwa wakati kuna joto. Na pia, sehemu ambayo naiyoishi, inajoto jingi mno. Kwa hivyo nishazoea, wakati ambapo, naenda kwa hewa mahali ya hewa ambayo nitofauti, na kuwa na shida sana kupelekana na hewa hile, nagonjeka, najihisi sina sina ile kutaka kuwa nje ama kuwa na wenzangu kujuliana hali kwa pamoja, sipendi kwa sababu najihisi, sipo kwa hali hiyo ya kuwa nanyi.

Nguo ambazo ninapendelea kuvaa, kunalingana na mahali ambapo ninaenda siku ile, kwa sababu kuna mavazi ambayo navaa nikitoka nikienda kazini, ambayo ni mavazi ya kazi, inaweza kwa ni rinda ambalo linapendelea kazi ambayo ninaifanya, pia inawezakuwa ni rinda fupi kama ninaenda kusherehekea na wenzangu kule nje, pia navaa nguo, ambazo ni za kulala wakati ninalala, wakati mwingine napendelea kuvaa longi wakati mwingine napendelea kuvaa kaptura wakati kuna jua kali kwa hivo napendelea nguo kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda mambo ya mavazi sana kwa hivo napenda zote kwa hivo kunalingana tu na mahali ambapo ninapokwenda.

Mkate ambao ninaupenda unaitwa chapati, napenda chapati sana, na pia napenda kupika chapati kwa sababu nahisi kuwa na shiba chakula kile ninacho kila. Ninapokila, pia ni chakula ambacho neza kieka kwa siku mbili ama tatu, sihitaji kushinda nikipika kila siku, pia ni tamu, na pia napenda chakula tamu, nani hapendi? Kwa hivyo ndiyo chapati ndiyo mkate naupenda zaidi na pia naweza upata mahali popote nikitaka kununua chapati naeza ipata kwa urahisi na pia hainigharimu pesa nyingi.

Wakati wa furaha napendelea kunywa vileo lakini sinywi sana nanywa kwa njia ambayo inafaa sipitishi kiungu ambacho kinahitajika kwa hivyo nanywa ili nipate nguvu ya kuongea na watu wengine nikaweza kujuana na watu wapya nikaweza kufurahia bila kuhisi aibu naam.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa kuogelea kwa sababu ni kitu ambacho nimekuwa nikikiangalia kwa muda sasa na ninapenda sana vile ambavyo huu mchezo unafanywa na pia ni kitu ambacho ninakitamani zaidi. Kwa hivyo ninaujua kwamba ningeanza kufanya mchezo ule nitaufanya kwa umakini sana kwa sababu ninaupenda na ninahisi kuwa wakati ambao mwaka huu unafika katikati nitakuwa nishaimarisha uwezo wangu wa kuogelea zaidi.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni simu. Rafiki yangu wa karibu zaidi alinipa zawadi hiyo wakati wa kuzaliwa kwangu, mwaka uliopita. Na ni kitu ambacho kilinifanya nikahisi vizuri mno. Pia nangoja siku yake kuzaliwa ikifika. Najaribu kutafuta zawadi ambayo itamfurahisha zaidi. Kwa sababu alinifanya nikahisi vizuri mno. Na pia kurudisha mkono. Itakuwa ni kitu cha maana sana kwa sababu, alinifanya vizuri na pia nikimfanyia vizuri ataishi kukumbuka na ningependa anikumbuke maisha yake yote.

Napendelea suruali kushinda sketi. Kisa na maana, nahisi kuwa suruali, nikiwa nimevaa suruali, naeza tembea kwa njia yoyote ile, haiwezi nifanya nishindwe kupanda kwenye njia ya kusafiri yoyote, kwa sababu nikiwa nimevaa sketi, siwezi panda kwenye pikipiki, kwa sababu nitakaa na kila mtu ataniangalia vibaya kwa sababu watahisi sina nidhamu na ni pia napenda mwonekano wangu kule nje ukawa ni wa mwanamke ambaye ana nidhamu kwa hivyo napendelea suruali zaidi na ndiyo, ndiyo ninazo nyingi kushinda sketi mimi hununua suruali sana.

Njia yangu ya kuhifadhi pesa ni kwenye benki nahisi kuwa benki ni njia nzuri ya kuhifadhi pesa pia unaeza wekeza kwenye banki jinsi ambavyo kama mwaka moja ukiisha unakua umepata pesa zako zimeongezeka kwa ziko mingi kushinda vile ambavyo uliziacha kulingana na vile wewe umewekeza kwenye hiyo banki na vile ambavyo umefuatilia ukawaambia unataka iwe kwa sababu unafunzwa pia jinsi ambavyo unafanya unawekeza na ninahisi kuwa ni kitu ambacho kimenisaidia miaka ambayo nimeweza kufanya hivo.

Ndiyo, nimewai kulima, nyumbani kwetu, kuna shamba kubwa, nyumbani kwa wavyele wangu, kuna ya shamba kubwa, na huko ndiko niliweza kulima wakati moja, niliweza kupanda mahindi, yalifanya vizuri mno, lakini wakati wakuuza, ilikuwa shida kwa sababu kila mtu alikuwa amepanda mahindi kwenye kijiji hicho. Kwa hivyo tuliuza kwa bei ya chini zaidi kwa sababu mahindi yalikuwa mengi. Kila mtu alikuwa na mahindi kwa hivyo wale ambao waliku wananunua ni wachache. Lakini ningependa kujaribu ukulima tena kwa sababu nime weza kujifunza mambo ambayo nafaa kufanya na yale ambayo sifai kufanya. Kwa hivyo sasa najua kitu ambacho nafaa kufanya tofauti.

Asubuhi niliweza kuamka. Saa moja unusu, kitu cha kwanza nilicho kifanya baada ya kuamka niliweza kuomba. Halafu nikachukua simu yangu, nikaipeleka kwenye moto. Nilikula chakula cha asubuhi ambacho ni mkate kwa mayai na chai. Nilienda kazini kwa njia ya matatu kwa sababu sina gari. Nilihisi vizuri kwa sababu ndio wiki imeanza na ninajihisi mwenye nguvu ya kuanza wiki yangu vyema.

Wakati ambao naweza kufanya kazi vizuri kwa siku ni masa ya asubui. Kwa sababu masaya asubui ndo ni meyamoka, dipu ni kwa nanguru, kwa sababu imipu mzika ya kutosha usiku uliopita. Kwa hivo asubui inapendelea kufanya kazi zangu wakati ule kwa sababu akili yangu bado haija choka na mwili wangu pia unangufu zaidi ya kufanya kazi oyote ili. Nom.

Ndio, nanunuwa vitu kwa kutumia simu. Wakati mwingi mimi hununuwa vitu kwa kutumia simu kwa sababu njia hii ni rahisi mno, ni ya haraka. Na pia nikitumia simu siwezi linganisha na kubeba pesa mkononi kwa sababu pesa za mkononi zinaeza potea naezaweka kwenye mfuko zikaanguka kwa makosa lakini kwa simu zikopale na pia utaeza kufuatilia jinsi ambavyo unatumia pesa zile unaeza angalia uone natumia pesa vibaya ukawacha ama ukaona pia unakiwango chakutosha chakubai chochote kile ambacho unakihitaji. Kwa hivyo napendelea kutumia simu zaidi.

Kinywaji cha baridi ambacho nakipenda ni sharubati ya maembe. Sharubati ya maembe naipenda zaidi kwa sababu ni tamu pia inanipa nguvu ya kuenda na siku yangu. Ninapokuwa kazi ni mara mingi mimi hubeba sharubati baridi ya maembe ili. Ikaniwezesha kuhisi nimeburudika kwa mfano kama kuna joto jingi. Inafika wakati ninaboeka zaidi lakini nikikunywa sharubati yangu najihisi mpya na mwenye nguvu ya kuendelea na siku.

Kitu ni nachofanya kuongeza uzalishaji wangu, ni ninapotokea kazini, nikijayumbani, naweza kufanya kazizangu za nyumba, na mali napika, nala, chakula cha usiku. Nikisha maliza na ingia kwenye simu yangu na weza kusoma mambo katha wakatha, mambo ambayo nimekua siyaelewi vizuri na weza kuyasoma na weza kuyaelewa vyema na hicho ni kitu ambacho kimenisaidia hivi sasa kwa sababu jinsi ambavyo nilianza mwaka huu, sio hivo nilivyo sasa hivi, nimeweza kuyasoma na kuyaelewa mambo mengi zaidi.

Kuweka afya nzuri, nakula matunda kwa wingi, nakunywa maji mingi, na pia sikai bila kutembea kwa sababu kama mtu ambaye anafanya kazi nyumbani, sipati mda wa kutembea tembea. Kwa hivyo, nafanya matembezi yangu yawe mazoezi, na yawe lazima kwa kila siku, angalau dakika thelathini. Naam, na pia chakula changu, nahakikisha kwamba ina vitamini, protini, ina viungo vyote ambavyo vinahitajika kufanya misuli yangu ikawa yenye nguvu. Na pia naenda, wakati mingini naenda kuangaliwa hospitalini, ndio.

Mimi na wafanyi kazi wenzangu kwa sababu hatukubaliwi kuingia na simu kazini. Tuna ongea kwa kujadiliana ana kwa ana na mambo ambayo nahusiana na kazi. Lakini kama tunajango ambalo tunaitaji kurekebisha, tuna peana nambari za simu na pia tunaeza kwongea tukiwa nyumbaini na pia wengine ni watu ambao tunaishi mahali ambapo ni karibu. Kwa hivo nawafanya wawe marafiki zango kwa sababu hao ndio tunao kaa mda mwingi na wao na ninawahitaji wananihataji tunahitajiana kwa hivo ya nahakikisha kwamba tukona mahusiano mazuri na sisi ni marafiki wakaribu.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano, mashindano hayo yalikuwa ya kukimbia. Nilipata gwiji kunishinda. Nilithani kwamba mimi ndio mkimbiaji bora zaidi. Lakini nilipoenda kule, nilisalia nambari ya pili, aliye kuja nambari ya kwanza, alipata dhahabu, lakini siku pata chochote lakini na shukuru kwa sababu nilijaribu.

Jinsi ninavyowakaribisha wafanyikazi wapya ni kwa njia ya kuwaonyesha kwamba mimi ni kama rafiki na nitakua hapo kuwaonyesha jinsi ya kufanya kazi. Kama unavyojua wakati ampapo unaenda kufanya kazi mahali na wewe ni mpya, unapewa haujui watu. Kwa hivo unakuwa na wakati mgumu sana na kwa sababu ninajua hivo nahakikisha ya kwamba nimewafanya wakajihisi mahali pale, ni pazuri pa kufanyia kazi, kuna amani naam nahakikisha kwamba wanapata wanaweza kuhisi wako katikati, wako miongoni mwa watu ambao wanaeza waita rafiki, nikiwa moja wao.

Napenda kununua vitu sokoni na kwa sababu kule ninahisi kwamba kuna vitu vingi na ninaeza kuchagua kitu ambacho ninakitaka na ninachokiona, sio kitu ambacho ninambiwa kunacho kwa hivo naitisha ni kitu ambacho naeza kujichagulia mwenyewe na nisipo kipenda naenda kwa muuzaji mwingine naenda kuangalia vitu vingine na pia niza pata kitu ambacho hata sikujua. Ningekipata lakini ni kitu ambacho nimekuwa nikikitamani kwa hivyo napendelea kuenda sokoni kwa sababu kuna baadhi ya vitu vingi vya kuchagua.

Kwa upande wangu, napendelea kula wali zaidi ya ugali. Kwa sababu wali huwa mwepesi kula na unaenda vizuri sana na aina nyingi ya vyakula kama vile marage, kuku, nyama, au pia mboga. Pia huwa rahisi kupika na haraka na unawezesha hunifanya sichelewi kama nataka kulikula na nataka kuenda mahali. Si chelewi kupika naam.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya kahawa yangu inayochemka asubuhi kwa sababu inanipa nguvu na kujitayarisha kisaikolojia kuanza siku yangu. Harufu hiyo huwa na joto fulani inalotia moyo na kunifanya nijisikia nikiwa tayari kukabiliana na majukumu ya siku. Lakini kwa jumla, nawezasema napendelea harufu ambazo zinanipa utulivu na kuniboresha hali ya moyo. Nam?

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha mziki. Hasaa kwa sababu mziki huo hunipa. Nafasi ya kujieleza na kupunguza mawazo. Kupiga chombo cha mziki ambacho ni piano. Hunifanya nijisikie huru na mtulivu. Hasaa baada ya siku ndefu au siku ambayo nimekua na shughuli nyingi. Hata kama mimi si mtaalam sana. Zoezi lenyewe huniletea furaha na kunisaidia kuzingatia jambo moja kwa wakati.

Asubuhi kinywaji ambacho napenda kunywa ni kahawa nzito. Kuna vile ambavyo ile ladha chungu na harufu yake ya kipekee, inavyoweza kuniamsha haraka na kunifanya mchangamfu. Mimi si mtu wa maneno mengi asubuhi, hadi nipate kafeni kidogo mwilini. Kwa hiyo, kahawa ndiyo kimbilio langu la kwanza. Naam huwa nafurahia zaidi nikinywa, huku nikiangalia habari za asubuhi au kusoma ujumbe kwenye simu yangu na inanifanya najihisi mwenye hamasa ya kuanza majukumu yangu ya kila siku.

Uzoefu wa kushangaza ni ambao nimewahi kuupata ilikuwa siku moja ambayo nilikuwa kwenye safari ya mbugani na nikaona kundi la simba wakivizia mawindo yao karibu na gari letu walikuwa wamekaribia kabisa. Na kusema, hee kusema kweli, moyo wangu ulidunda kwa kasi sana kwa sababu ile kimya ambayo ilikuwa katika gari hilo ilikuwa ya kushangaza na kutisha kwa wakati mmoja. Na ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuona simba kwa karibu kiasi kile na uzoefu ule wakua nikienda mbugani ulinifanya nidhamini sana utajiri na uzuri wa wanyamapori wetu hapa nchini na ni jambo ambalo nilifanya nimekuwa nikilifanya kutembelea mbuga.

Viatu ambavyo navipendelea zaidi ni vuatu vya michezo. Yani raba kwa sababu napenda sana faraja wanapokua miguuni. Na pia kutokana na harakati zangu za kila siku za kutembea huko na kule nahitaji viatu ambavyo havitaniumiza miguu wala kunichosha haraka na viatu vile vinanisaidia zaidi. Napenda sana raba ambazo zina rangi rahisi kama nyeupe au nyeusi kwa maana zinaendana na nguo zangu karibu zote naam nahisi hivo naam ndi ndipo viatu navyovipenda zaidi naam.

Maandhari nzuri ambayo nimewahi kuona ni maandhari ya bahari kule mjini wa Mombasa. Bahari lile lina maji mengi ya kuogelea kuna miti ambayo inakaa vizuri zaidi na inapendeza kwa hiyo mchanga wake wa rangi ya nyeupe na ni maandhari yanayopendeza zaidi.